Unafanya nini wakati wa mapumziko ya mchana? Naweza sema kwamba wakati wa mapumziko ya mchana naweza kujishughulisha na kama vile kustarehe ama unapata napokuwa kazini naweza toka katika wakati wa mchana niweze kutembea kidogo ili mwili wangu uweze kupumzika na katika hali hiyo unapata kwamba mwili wangu unaweza kuchangamka.